Mimi husherehekea mwaka mpya kwa kutafakari mwaka uliopita na kujipangia malengo mapya mara nyingi hutumia muda huo nikiwa na familia au marafiki wa karibu tukishirikiana, wa karibu tukishirikiana chakula na mazungumzo yenye maana Pia hutumia fursa hii kujitamani kushukuru kwa mafanikio nilioyapata na kujifunza kutokana na changamoto nilizo kutana nazo mwaka mpia kwangu ni mwanzo mpya hivyo kujitahidi kwanza kwa mtazamo chaya nidhamu na malengo yalio wazi ili kujiboresha binafsi na kitaalamu.

Mara nyingi, ninacheza na marafiki wa karibu au ndugu zangu. Napenda kuwa na watu ninaowa ninaweza kuzungumza nao kwa urahisi na kushirikiana katika michezo au shughuli za burudani. Kucheza pamoja, nina kunanifanya nijisikie mtulivu, kunaleta furaha na kunisaidia kuimarisha mahusiano na wale wangu wa karibu. Pia wakati mwingine napenda kucheza peke yangu hasa michezo ya akili au ile inayohitaji umakini kwani hunisaidia kupumzika na kujijenga kiakili.

Mimi napendelea chakula kisicho mafuta kwa sababu, huchangia afyabora na mwili wenye nguvu. Kupendelea chakula venye lishe mzuri hunisaidia kuwa na nishati ya kutosha na shughli za kila siku. Pamoja na kazi, hata hivyo, mara kwa mara, sijali, kuchukua chakula chenye mafuta kwa kiasi kidogo hapa. Hasa pale ambapo ni muhimu kwa ladha au tamaduni za chakula. Kwa ujumla naamini uyano mzuri katika kati ya vyakula venye lishe na venye ladha Unahakikisha afya misharti na furaha katika kula.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali, lakini hasa vinavyohusiana na ujuzi wa binafsi mandeleo ya kisaikolojia na uchambuzi wa jamii au kiuchumi Pia napenda fasihi ya hadithi na riwaya kwa sababu hunisaidia kukuza ubunifu mawazo mapya na mtazamo wa dunia. Mara nyingi napenda pia vitabu vya kihistoria na teknolojia Kwani huchangia uelewa wangu juu ya jinsi dunia inavyofanya kazi na jinsi watu wanavyoweza kuboresha maisha yao.

Mara nyingi ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu na majukumu ya kazi au shule kwa kawaida. Kawaida kujitahidi kuhudhuria ibada za kikundi au ibada za jumapili. Lakini pia kuweka muda wa ibada binafsi nyumbani au kwenye mazingira tulivu. Kupenda mahali pa ibada, kuna nisaidia kuimarisha imani yangu, kujipanga kiakili na kudumisha maadili mema Pia ni fursa ya kushirikiana na watu wajamii yangu, kupata mshikamano, wakijamii na kujenga utu bora wakimaadili.

Kushughulikia muda kazini kwa kupanga, ratiba na vipaa umbele vya kazi zangu. Kila siku huunda orodha ya majukumu yote muhimu ya kugawanya, kulingana na umuhimu na muda unaopatikana. Pia hutumia mbinu za kufuatilia maendeleo kama kuweka muda maalumu wa kila kazi na kuchukua mapumziko ya kifupi ili kudumisha ufanisi. Nikitutana na changamoto au mabadiliko yasiotarajiwa kujaribu kubadilisha ratiba kila bila kuathiri kazi nyingine kwa uju bila kuathiri kazi nyingine.

Naam ninahifadhi vitu vya thamani lakini thamani ninayoizungumzia hapa ni ya kifedha pekee ni mchanganyiko wa zamani ya kihisia kielimu na kimkakati wa kimaisha ya badaye kwanza nahifadhi vitu vya zamani ya kihisia hivi vinaweza kuwa kumbukumbu muhimu kama picha nyaraka au vitu vidogo vinavyokumbusha matukio muhimu maishani vinavyonikumbusha matukio muhimu maishani vitu hivi havina bei sokoni lakini vina uzito mkubwa moyoni kwa sababu vinawakilisha historia mafanikio au watu muhimu katika maisha yangu kuvihifadhi kunanipa hisia ya utambulisho na kunikumbusha nilikotoka na nilichokipitia.

Asubuhi ni wakati muhimu sana wa kuanza siku kwa sababu namna ninavyo anza siku huathiri hali yangu ya mwili. Akili na hata uzalishaji wangu kwa siku nzima kila Kila ninapoamka huwa na chukua muda mfupi kujitambua na kujianda. Kisikolojia kwa siku hiyo. Mbele yangu, hatoa. Saikilojia mbele yangu. Hatua kwanza, ninayofanya mara nyingi ni kuamuka, kitandani, kunyosha mwili kidogo na kisha kisha kunywa maji ili kuamsha mwili baada ya usingizi wa usiku. Baada ya kula kiamsha kinywa huwa ni nafanya mambo madogo kama kunawa uso kupiga msoki na wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ya mwili au kuvuta pumzi kwa kina ili kuupa mwili nguvu kufungua kinywa kifungua kinywa kifungua kinywa ili ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nishati ya kuanza shughuli za siku. Kifungua kinywa changu kinaweza kuwa chai au kahawa pamoja na mkate mayai au matunda. Ukitegemea siku na muda nilionao. Huwa na jitahidi kula chakula chenye afya ili kunisaidia kunisaidia umakini na nguvu zangu. Kwa kawaida huamka. Huamka mapema asubui mara nyingi katia saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili alfajiri. Kwa muka mapema kuni hunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri bila haraka. Ninapo tenga muda wa kujiandaa pole pole. Huwa nahisi utulivu na uthibiti wa ratiba yangu kabla ya kuondoka nyumbani au kuanza kazi. Ninahakikisha nimekula kiamsha kinywa kwa sababu kwenda kwenda kufanya shughuli bila kula huweza kusababisha uchovu na kupungua kwa umakini Pia hutumia muda mfupi kuangalia ratiba yangu ya siku kupanga vipaumbele na kujiandaa kisaikolojia kwa kazi za na au majukumu yanayo ni subiri.

Namu, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu, huo ni urahisi peke bila uthibiti na tarifa zina zopata kabla ya kufanya uamuzi wa kununua. Ununuzi wa mtandao umekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kisasa kwa sababu, unaniwezesha kuchagua kwa makini bila shinikizo la papo kwa hapa. Kwanza urahisi na kuokoa muda ni faida kubwa sana Kupitia majukwa ya matandao naweza kuangalia bidhaa nyingi tofauti nikiwa makini pamoja na pamoja bila kusafiri au kusimama kwenye foleni Hii ni muhimu sana kwa mtu mwenye ratiba ya nye majukumu mengi Kwa sababu inarahisisha kufanya maamuzi na utulivu wakati wawote Hini, hii iwe ni mchana au siku Pili, upatikanaji wa tarifa na kulinganisha bii hunifanya nipende ununuzi wa mtandao zaidi Kabla ya kununuwa bidhaa, ninaweza soma maelezo ya kina kuona picture au video na kusoma maoni ya mteja wengine Hii huniseidia kuilewa ubora halisi wa bidhaa na kuepuka kununua vitu ambavyo havitaki havitaki zi matarajio yangu.

Ndiyo, nimewahi safiri mar.nimewai kusafiri katika maeneo mbalimbali mazuri na kila safari imekua na uzoefu wake wa kipekee na mafunzo muhimu kusafiri kwangu, hakuja hakujakuwa tu lengo la kubadilisha mazingira mbali ni pia kujifunza, kupum kupumzika na kupanua mtazamo wangu kuhusu maisha na matam tamaduni tofauti Kwanza maeneo ya asili ya madhari madhari ya kuvutia yameni yameniacha na kumbukumbu zisizosahaulika pahali penye milima, misitu au fukwe huleta hisia ya utulivu na ukaribu na mazingira ya asili Unapokuwa mbali na kelele za mijini Unapata nafasi ya kutafakari kupumua na kwa uhuru na kuthami kuthamini uzuri wake wa vitu vya kawaida kama upepo, maji au mawingu na jua safari zote za aina hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejea nguvu za kiakili Pili, kutembeko mijini na maeneo yenye historia za na tamaduni Kumekua uzoefu wa kuje kujenga sana maeneo ya haya hunipa fursa ya kujifunza historia za ya watu kuona majengo ya kale, kuelewa namna jamii zilivyojijenga kwa miaka mingi Kupitia chakula cha kienyeji, lugha na mila inapata uwelewa mpa mpana wa namna watu wengine wanaishi na kufikiria Hii hunifanya kuwa mtu mwenye uvumilivu zaidi na heshima kwa tofauti za kitamaduni.

Kwa kawaida natumia muda wastani hadi mwingi mtandaoni kwa siku Lakini matumizi yangu hayaishi tu kwenye burudani yaani mwelekeo wa malengo na majukumu maalumu muda ninaotumia mtandaoni hubadilika kulingana na ratiba ya siku husika aina ya kazi ninazofanya na mahitaji ya kujifunza au mawasiliano Kwa siku ya kawaida ninaweza kutumia saa kadhaa mtandaoni Hasa kwa shughuli ya kwanza ni masomo Hii ni pamoja na kusoma barua pepe kufanya utafiti kushiriki majukwaa ya kielimu na kutumia zana za kidigitali kwa ajili ya uzalishaji na upangaji wa kazi katika mazingira ya sasa mtandao ni nyenzo muhimu sana hivyo matumizi yake, haya hua ni ya lazima ili kutimiza majukumu ya kwa ufasihi mbali na kazi, hutumia muda mtandaoni kwa kujifunza na kujiboresha Hii inaweza kuwa kusoma makala, kutazama mafunzo ya video au kushiriki mijadala ya kielimu aina hii ya mafunzo hunipa, maarifa, mapya na kunisaidia kuendelea kukua kitaalumu na binafsi ingawa muda unaotumika hapa huwa Unaweza kuonekana mwingi Ninaona ni wakilisha Ninaona ni uwekelezaji mwenye faida na muda mrefu.

Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea si lazima iwe ni ile ya kuwa na beg na garama kubwa sana. Mbale ile iliokuwa na maana ya kipekee na avaria kudumu kuangu. Zawadi bora kwangu ni ile inayoonyesha kuwa alienipa alielewa mimi ni nani na nilikuwa katika hatua gani ya maisha yangu wakati huu. Kwanza moja wapo ya zawadi bora kabisa niliyowai kupokea ilikuwa kitu kilicho husiana na maendeleo yangu binafsi ilikuwa iliweza kuwa kitabu kifaa cha kujifunza au fursa ya kujifunza ujuzi mpya. Zawadi ya aina hii huwa na huwa na thamani ya muda mrefu kwa sababu haipotei haraka inaendelea kunijenga na kila ninapo itumia au kuikumbuka Kila mara ninapo tumia zawadi hiyo hunikumbusha imani ambayo mtu aliyenipa alikuwa nayo juu ya uwezo wangu.

Napenda saidi mikutano ya nye mpangilio mzuri, malengo ya liawazi na mawasilio nye maana. Kwa ngu mkutano mzuri ni ule unaudumu muda mrefu, bali ule unawacha mshirika wakio na uelewa wamuzi au hatuwa za kuchukua mba baada ya kuhisha. Kwanza ni inapuenda mkutano wenye lengo malum bada ya mkutano kwanza inapendeza kujua ni kwa nini tunakutana, tunatarajia kufikia nini na ninani anapaso kuchangia nini. Mikutona ya aina hii hukua muda na kusaidia kila mshirika kujiandaa vizuri Hivyo mjadala unakua wakinana mwenye tija Baada ya kuwa na jima jamla ya usio mwelekeo.

Napendelea mazingira ya kazi yenye usawa, kati ya utulivu, ushirikiano na uhuru wa kufikiria. Kwangu mazingira bora ni ya kazi ni si jengo au ofisi. Pekee, mbali ni namna watu wanavyo shirikiana, maadili yanayo heshimiwa na nafasi inayotolewa kwa mtu kufanya kazi kwa ufasihi. Kwanza, napendelea mazingira yenye heshima na mawasiliano ya wazi. Ni muhimu kwangu kufanya kazi mahali ambapo maoni ya nadhaminiwa maendeleo yana tolewa kwa uwazi na kuwa wajibikaji bila hofu. Mawasiliano mazuri upunguza migogoro, huongeza ufanisi na kujenga imani kati ya wafanya kazi na viongozi. Pili, ninapenda mazingiria yanayo hamasisha kujifunza na kukua mahali pa kazi panapotokea fursa za kujifunza ujuzi mpya kupokea mrejesho wa kujenga na kujaribu mawazo maapya na kunifanya nijisikie nadhaminiwa na kuchochewa kufanya vizuri zaidi mazingira ya aina hii u ni saidia usaidia mtu asiwe tu mfanya kazi waleo bali pia ajijenge kwa ajili ya kesho.

Naamu, napenda kulima bustani hasa kwa sababu inaunganisha mambo mawili muhimu sana. Utulivu wa wakili na uzalisha wakitu chenye zamani. Kilimo cha bustani kwangu ni shughuli ya kawaida tu. Si kulimo cha bustani kwangu si shughuli ya kawaida tu. Bali ni njia ya kujifunza subira, kuwajibika na kudhamini mchakato au ukuwaji. Kwanza kulima bustani hunipa amani ya akili na utulivu wa kihisia Kwa karibu na udogo mimea na mazingira ya hasili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo wa kunifanya nijisikie nimerudi kwenye hali ya kawaida Nimuda wa kujitenga kidogo na shikiri keleli na harakaza maisha ya kila siku na baada yake, uzingatia kitu kinachokuwa taratibu kwa mpangu wasili Pili, ninapenda bustani kwa sababu ya hisia ya mafanikio inawakuja baada ya juhudi kuwana mimea imekua na kukua na hatimaya kutoa matunda au matunda nijambo linalonipa nilenitia moyo sana Hii huni kumbusha kuwa matokeo mazuri yanahitaji muda uangalizi na uvumilivu Somu muhimu linaanza linaweza kutumika katika maisha na kazi pia.

Kwa ujumla napenda kunyoa, lakini si kwa msimamo mkali kiasi, kwamba si nisiweze pia kuvaa ndevu kulingana na mazingira na hali fulani. Chaguo langu hutegemea zaidi mpangilio wa kazi, faraja binafsi na taswira inayotaka kuonyesha kwa wakati husika. Kwanza kunyoa hunipa hisia ya usafi na mpangilio, ninapokuwa nimenyoa na hisi nipo tayari zaidi kwa majukumu ya kazi na mawasiliano rasmi. Mwonekano wa uso unaosafishwa hutoa taswira ya nidhamu, makini na taaluma hasa katika mazingira yanaohitaji mipangilio wa mara kwa mara. Watu tofauti pia hunyoa hunifanya nijisikie mwepesi na nadhifu. Jambo linaloweza kujiamini, linaloongeza kujiamini. Hata hivyo, kuvaa ndevu pia huwa mvuto wake, kuna mvuto wake. Hasa zinapokuwa zinapokuzwa vizuri. Ndevu zinaweza kuongeza utu na mtindo wa kipekee na wakati mwingine huakisi, ukomavu au ladha binafsi. Ndevu ninapo zivaa huwa na zingatia sana usafi na mpangilio wake. Kwa sababu ndevu zisizo tunzwa zinaweza kuadhiri mwonekano ya na hata faraja.

Sera ambayo ninaiona muhimu zaidi katika kampuni ni ile inayozingatia uweza uwazi uwajibikaji usawa na maendeleo ya wafanyakazi kwa kwa mimi sera si tu kanuni za kuzingatia ni mio miongozo inayounda utamaduni wa kampuni na kuathiri jinsi wafanya kazi wanavyojihisi kushirikiana na kutoa matokeo kwanza sera ya wazi na uwasiliano ni muhimu sana kampuni inapaswa kuwa na uwazi kuhusu malengo yao mwelekeo na wa biashara na uamuzi mkubwa unaowafanywa wafanyakazi wanapojua ni kwanini maamuzi fulani yanatolewa hawahisi kuhusika zaidi na kuleta mawazo bora hii pia hupunguza uvumi na migogoro isiyo ya lazima pili sera ya uwazi usawa na haki na kwa wafanyakazi ni misingi wa mazingira bora ya kazi hii inahusisha kuzingatia fursa sawa kwa wa hoteli kwa wote bila ubaguzi na rangi jinsia kabila au imani usawa huu huongeza umorali huchochea ushirikiano na kufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa kampuni yenye sera za haki na haki pia hubakia kuvutia talanta bora.

Uzoefu wa kushangaza zaidi mara nyingi uhusiana na maelezo au matukio yasiotarajiwa ambao hubadilisha mtazamu wangu Si tu kwa jinsi ya kufikiria, bali pia kwa kujifunza kitu kipya au kupata uelewa wa kina kuhusu maisha ya watu moja ya uzoefu wa kushangaza nilipokuwa nimejikuta katika mazingira mapya kabisa Nilikuwa nikiwa mbali na marudio yangu ya kawaida Lakini nikapaswa kushirikiana na watu tofauti kwa lengo la pamoja Mwanzo ni nilihisi wasiwasi na hofu ya kushindwa Lakini kwa kushirikiana na kila mmoja na kufuata mikakati ya kujifunza haraka Tukafanikisha malengo ya uzanifu zaidi na ya matarajio yangu Nilijifunza kuwa ubunifu subira na ushirikiano vinawezazalisha ya matokyo ya kushangaza hasa Hata katika hali ambazo zinaonekana changamoto Pili uzoefu mwingine wa kushangaza ni pale nilipopatana pata kibali au fursa isiotarajiwa ya kujifunza kitu kipya kwa kina Nilijua mapema kwamba ujuzi huo ungechangia sana katika maendeleo yangu Lakini sikutarajia kupata mtazamo mpya wa kila kitu nilijojua kabla Hii ilinifundisha kuwa fursa kubwa mara moja huja bila kutabiriwa na mtu lazima awe tayari kuzitambua kwa moyo wazi.

Na mwai kuenda kwenye tamasha la muziki na kila mara ni uzoefu wa kipeke na unachanganya burudani, hisia na mshikamano wa kijami Tamasha la muziki ni situ kuhusu, kusikiliza nyimbo mbali ni nafasi ya kuhusu, kuhisi, uguvu wa muziki, kuona ubunifu na wasanii moja kwa moja na kushirikia na watu wanaoshiriki shauku isawa Kwa za tamasha hili na hisia za kipeke zinazo husu, moyo na akili kuangalia wasani wakitoa burudani kwa nguvu zote kuona muanga rangi na dhari za sauti zina Kuna nifanya nishuke kidogo kutoka kwa nye mashinikizo ya kila siku.

Napenda kuvaa nguo zinazojumuisha faraja, ubora na mitindo zinaofuata mazingira na hali. Si kwamba najishugulisha sana na mitandao mitindo ya hivi karibuni. Bali ninatamini nguo zinazokufanya ujisikie vizuri, kujiamini na kufanya kazi au shughuli zako kwa uraisi. Kwanza, napenda nguo rahisi na sisizo na mizigo mikubwa. Hii ninguo zinazo kufanya ustadi ustadi wa faraja na urahisi wa kuzunguka kama shati zenye ulimbe mzuri, suruali rahisi au sketi zinazoruhusu harakati. Faraja ni faraja ni muhimu kwangu kwa sababu ni nguo zinazoweza kuvaa kwa muda mrefu. Bila kukosa uhuru wa kuhamia kujifunza au kufanya kazi. Pili, napenda nguo zenye ubora wa kudumu, badala ya kununua nguo nyingi za bei nafuu, ambazo hazidumu. Napenda zile zilizo na matiryo nzuri, stichi imara na muundo unaodumu muda mrefu.

Napenda kukula saimu za nje ya nyumbani ambazo zinatoa mchanganyiko waladha, nzuri, mazingira tulivu na uzuefu wakipekei. Kwa mimi siyo tu chakula kinachohesabiwa, bali pia mazingira huduma na hisia za jamii. Ndizo zinazo angaza zamani ya kulanje. Kwa za napenda mikahawa au migahawa yenye chakula safi na cha ubora. Hili hii inaweza kuwa migahawa ya kienyeji enye vyakula vyasili au migahawa enye ya kita ma taifa inayotua ladha tofauti Napenda kuwa chakula kinatayarisho kwa umakini, kinaladha mzuri na kinalingana na mitarajio yango ya afya na mitindo walishe mikubwa ni kwamba chakula kiwe kitamu na kinachoridhisha bila kukua na uhofu ya ubora Pili napenda mahali penye mazingira tulivu na penye mpangilio mzuri hili li inakweza kuwa mikahawa enye madhari ya kufutia kando ya fukwe au kwenye bustani zenye vitu vya kupumzika. Vitu vya kupumzika na furahia kuona mazingira ya opango vizuri, muanga mzuri na sauti zina zofa kwa sababu hii usaidia kula chakula kwa tulivu na kufurahisha kila kipande.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile inayoshirikisha familia, marafiki au watu wa karibu kwa furaha, muziki na hali ya pamoja na mshikamano bila kuzingatia ukubwa wa tukio. Kwa mimi, sherehe bora ni si ile inayokuwa kubwa au kalii, bali ile inayoangaza furaha kumbukumbu nzuri na mshikamano wa kijamii. Kwanza napenda sehemu nzuri, venye mziki mzuri wa burudani, mziki huchangia sana hali ya sherehe huongeza msisimko kuamsha hisia na kufanya kila kitu, kila mtu ajisikie huru, kushirikiana wakati watu wanacheza Kuimba au hata kusikiza kwa umakini inaunda kumbukumbu sisizo sasawishwa na furaha ya pamoja Pili napenda sehemu zenye chakula na vinywaji vya ladha nzuri. Hakuna sherehe inayokamilika bila chakula kitamu kinachoshirikishwa kwa furaha. Napenda wakati kila mtu anapoweza kufurahia vyakula tofauti kushirikiana na kujisikia sehemu ya Tukio. Chakula ni sehemu ya mshikamano wa kijamii na kufanya sehemu sherehe kuwa ya maana zaidi. Tatu, napenda sherehe zenye mazingira tulivu lakini yenye msisimuko hii inaweza kuwa ndani ya nyumba, bustani au mahali panapokua na mandhari nzuri. Mazingira haya husaidia watu kujisikia huru, kushirikiana na kuunda kumbukumbu nzuri bila msongo na au haraka ya kupita kiasi.

Filamu zinazochanganya hadithi nzuri, hisia, za kina na uelewa wa binadamu. Badala ya kuangalia tu burudani isio na maana. Sio aina moja pekee, mbali ninapenda filamu ambazo zinaweza kunifundisha kitu kipya, kunifutia hisia, na kunikumbusha maadili ya uhusiano wa binadamu. Kwanza napenda filamu za hadithi, za binadamu au kihisia. Hii ni drama, filamu hizo hunipa fursa ya kuingia kwenye maisha ya wahusika, kuelewa changamoto zao na kushirikiana kihisia na safari zao. Hizi zinafunza subira, ujasiri na thamani ya maisha. Huku pia zinatoa hisia za kutia moyo au hata kusikitisha kwa wakati moja. Pili napenda filamu za kisayansi teknolojia ambazo huchanganya ubunifu, wazo la ajabu na changamoto za kiteknolojia. Filamu hizi hunipa mtazamo wa jinsi dunia au maisha yanaweza kuwa katika hali zinazo zisizotarajiwa au kunichochea kufikiria njia mbadala za kutatua matatizo na aina ya filamu inayochangiwa akilini hunifunza wigo wa mwanzo Tatu, napenda filamu za uhalifu au uchunguzi ambazo zinanitia shauku ya kunifanya nifikirie kwa makini. Filamu hizi hujenga mshikamano hufundisha uchunguzi wa kina na mara nyingi hunishirikisha katika kutafuta jibu kabla ya mwanzo, kabla ya mwisho ni burudani inayochanganya akili na hisia.

Tabia ninayoipenda kwa wengeni ni ile inayoonyesha heshima uwazi, uwajibikaji na uaminifu pamoja natabia zinazo changia mshikamano na ukuwaji wakila mmoja Kwa mimi tabia borani, si tu linalotokeleakwa muda mfupi Bali ni hile inayojenga kuaminia heshima na uhusiano mzuri wakudumu Kwanza, napenda watu wa kuonyesha heshima kwa wengine Hii inajumuisha kusikiza bila kukatisha kuthamini maoni ya kila mtu na kushugulika na wengine kwa adabu heshima huunda mazingira mazuri ya mawasiliano huondoa migogoro isiyo ya lazima na kufanya kila mtu ajisikii kuthaminiwa na kupewa nafasi Pili napenda watu wanaonyesha uwazi na uajibikaji Hii ni tabia ya kusema ukweli kutumia kutimiza ahadi na kuwakilisha maneno ya na matendo kwa wazi watu wa aina hii huwa na uaminifu na kujenga imani Jambo ambalo ni msingi wa uhusiano mzuri wa mafanikio katika kazi na maisha binafsi.

Siishi mahali nilipozaliwa na hilo limekuwa uzoefu wenye mafunzo na mtazamo mpana wa maisha kuiishi mahali ambapo nilipozaliwa kuna nipa fursa ya kujitegemea zaidi kujifunza mazingira mapya na kukutana na watu wenye mitazamo tofauti Kwanza, kuondoka mahali nilipozaliwa kulinifundisha, kujikubali na kubadilika haraka. Kila eneo lina utamaduni mtindo wa maisha na changamoto zake. Kuiishi mahali pengine kuna hitaji mtu ajifunze haraka namna ya kuwasiliana kupanga maisha na kuzoea mifumo mpya. Hili lilinijenga kuwa mtu mwenye uvumilivu na uwezo wa kukaribiana na mabadiliko Pili, kuiishi mbali na nyumbani kuliniongeza uhuru wa uwajibikaji binafsi Nili lazimika kujifunza kupanga muda wangu, kushigulikia majukumu yangu bila kutagemia sana wengine na kufanya maamuzi muhimu peke yangu Uzoefu hunifanya nijione nimekuwa zaidi kiakili na kihisia. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado lina thamani kubwa ya kihisia kwangu ni mahali palipojaa kumbukumbu familia na historia yangu. Hata kama siishi huko kwa sasa badu ninajihisi kuunganishwa nao hunitembelea inapowezekana.

Mimi hutumia muda wangu wa bure, ninapopata muda wangu wa bure, mimi hujaribu kuutumia kwa njia yenye, uwiano, kati ya, kupumzika, kujifunza na kujiboresha kibinafsi. Muda wa mapumziko kwangu si wa kupoteza tu, mbali ni nafasi ya kujijenga upya, kiakili, kihisia na hata kimwili. Kwanza sehemu ya muda wangu wa bure hutumika kwa kujifunza na kuongeza maarifa Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, makala au kujifunza ujuzi mpya kupitia mafunzo ya mtandao nimependa kutumia muda huu kuboresha uwezo wangu wa kufikiria, kuelewa mambo mapya na kujiandaa vizuri zaidi na kwa changamoto za baadaya Kwangu kujifunza mchakato unaoendelea hata nje ya majukumu ya rasmi Pili, mimi hutumia muda wangu wa bure wa kupumzika na kutunza afya yangu ya kiakili Hii inaweza kuwa kusikiliza muziki, kutazama filamu au kufanya shughuli nyepesi zinazosaidia kupunguza msongo wa mawazo kupumzika kunasaidia kurejesha nguvu na kujiweka katika hali nzuri ya kuendelea na majukumu ya kila siku kwa makini na motisha Tatu, napenda kutumia muda wangu wa bure kwa kuimarisha mahusiano wa kijamii huwa nakuwa na mazungumzo na marafiki, familia au watu wa karibu hunisaidia kujisikia, kuunganishwa na wengine mahusiano haya ni muhimu kwa ustawi na kihisia na kunipa msaada na fursa ya kushirikiana aidha, wakati mwingine hutumia muda wangu wa bure kwa kujipanga na kutafakari malengo ya maisha nafasi hii, huniruhusu kuangalia nilipo, nilipotoka na ninapotaka kwenda Kutafakari, hunisaidia kuweka vipaumbele vizuri na kufanya maamuzi yenye mwelekeo mzuri.

Kabla ya kulala, ninapanga muda wangu kidogo wa utulivu na mandalizi ya akili. Usiku nikipindi muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa usiku kujianda kisaikolojia na kuweka misingi ya siku ijayo yenye tija. Kwanza, mara nyingi kuchukua muda wa kutafakari na kupanga. Hii inahusisha kuangalia nilichofanikisha siku hiyo kusahihisha mawazo yasiyokuwa na ya lazima na kupanga vipaombele vya kesho kutafakari kunanisaidia kulala nikiwa na akili tulivu na kuondoa hofu uwasiwasi wa mambo yaliyo salia Pili, ufanya shuguli za kupumzika kama kusoma kitabu, kusikiza mziki, tulivu na kuangalia vipindi vya vifupi vinavyo. Nipa starehe. Hizi huchangia kupunguza msongo wa mawaza na kuonesaidia kuingia katika hali tulivu ya akili kabla ya kulala. Tatu, hufanya mazoezi kidogo madogo madogo ya kili au mwili kama kutafakari, kupumua na kwa kina au mazoezi ya mwili nyepesi. Hii hunisidia kuondoa uchovu wa mwili na kuimarisha usingizi wa undani. Hii hali ilionyongesha nguvu na ufanisi wa kesho. Haina bara nyingi ufanya uhakika wa tarifa muhimu za kesho kama ratiba, malengo au mawasiliano muhimu Hili hunisaidia kuingia usingizini nikiwa tayari na kuwa mtazamo wa dhati kuhusu usiku ijayo Badala ya kuingia usingizini na kuwa wasiwasi wakuchanganyikiwa.